Ninawashughulikia wateja kwa njia ya kitaalamu yenye, heshima na inayolenga kuridhisha mahitaji yao. Kwanza kabisa husikiliza kwa makini ili kuelewa tatizo au hitaji la mteja bila kumtatiza. Kwani ninaamini kusikiliza ni msingi na wa huduma bora. Ninajitahidi kuwasiliana kwa lugha iliowazi na rafiki nikitoa maelezo sahihi na suluhisho linaloeleweka kwa urahisi. Pia uhakikisha ninakuwa na subra. Hasaa kwa wateja wenye changamoto au wasioridhika. Na huitaji hujitahidi kutatua tatizo kwa utulivu bila kuleta mabishano. Ninapokosa jibu au uwezo wa kusaidia mara moja huwaeleza kwa uaminifu na uhakikisha na kuhakikishia kufuatilia hadi kupata suluhisho. Zaidi ya hayo hudhamini maoni ya wateja kwa sababu hunisaidia kuboresha huduma zangu. Kwa ujumla ninazingatia kujenga uhusiano mzuri na wateja, kuonyesha, kujali na kuhakikisha wanaondoka wakiwa na uzoefu chanya yana imani katika huduma yenye ninayotoa.

Najenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wengine kwa kuzingatia heshima mawasiliano ya wazi na ushirikano wa kweli. Kwanza, hujitahidi kuwa na mtazamo chanya kazini kwa kuwasilimia wenzangu kuwajali na kuwa tayari kusaidia pale inapo hitajika. Ninaamini vitendo vidogo kama kusikiliza mawazo ya wengine na kuthamini mchango wao hujenga uaminifu na kuheshimiana. Pia huwasiliana kwa uwazi kuhusu kazi. Tarajio na changamoto jambo linalonisaidia kuepuka kuelewana. Ninapokutana na tofauti ya maoni au migogoro. Hujaribu kuishugulikia kwa utulivu na busara. Nikilenga suluhisho badala ya lawama, kushiriki mafanikio ya pamoja, kutoa pongezi kwa kazi nzuri na kushirikiana katika miradi mbali mbali. Hunisaidia kuimarisha mahusiano ya kikazi kwa ujumla. Najitahidi kuwa mtu wa kuaminika kwenye ushirikiano na anayeheshimu wengine. Ili kujenga mazingira ya kazi yenye mshikamano na tija.

Husoma habari mtandaoni kupitia tovuti za habari zinazoaminika na pia kwa kutumia programu za simu na mitandao ya kijamii. Mara nyingi hutembelea tovuti za magazeti na vyombo vya habari vinavyojulikana ili kupata taharifa sahihi kuhusu matukio ya kitahifa na kimataifa. Pia hutumia programu za habari zinazokusanya taarifa kutoka vyanzo mbalimbali. Jambo linalonisaidia kuona mitazamo tofauti kuhusu habari moja. Mitandaoni ya kijamii kama x Facebook au Instagram Unisaidia kupata habari kwa haraka hasaa taarifa za papo hapo. Lakini huwa makini kuthibitisha ukweli wake kabla ya kuziamini na kuzizambaza kwa ujumla. Uchukua kusoma habari mtandaoni kwa njia inayorahisisha kupata taarifa kwa wakati. Lakini pia ninazingatia uaminifu na ubora wa chanzo cha habari.

Ninapofanya kosa kazini, hatua yangu ya kwanza ni kukubali kosa maramoja. Sioni haya kuwajibika kwa sababu kujificha au kusingizia wengine hupoteza muda mwingi na kuharibu uaminifu ambao nimejenga kwa muda mrefu na wenzangu. Pili, mimi hufanya uchambuzi wa haraka, ili kuelewa wapi mambo ya likwenda mrama. Badala ya kujilaumu kupita kiasi, mimi huzingatia kutafuta suluhisho la haraka ili kupunguza madhara yaliyotokea. Huku nikiwajulisha wale walioathirika kuhusu mpango wangu wa kurekebisha hali hiyo. Pia, mimi hutumia makosa kama darasa la kujifunza kama tulivyoona kuwa napenda teknolojia na maendeleo. Mimi hujia huangalia ikiwa kosa hilo linatokana na mfumo wa zamani au ukosefu wa ujuzi fulani. Nahakikisha natafuta njia ya kuzuia lisitokee tena katika siku zijazo. Mwishowe mimi huchukua muda wa kujisamehe na kusonga mbele. Najua kuwa hakuna binadamu aliyekamilika na muhimu zaidi ni jinsi unavyoinuka badala ya kuanguka. Hii inanisaidia kurudi kazini nikiwa na nguvu mpya na umakini mkubwa zaidi kuliko za awali.

Ninasaidia jamii yangu kwa kushiriki katika miradi ya elimu na mafunzo hasa kwa vijana wanao taka kuingia katika ulimwengu wa kiteknolojia. Na amini kuwa kuwapa vijana ujuzi wa kidijiditali ni njia bora ya kuwa. Kwamua ki uchumi na kupunguza ukosefu wa ajira hapa Nairobi. Pia mimi ni muumini wa kusaidia wasiojiweza kupitia michango na kazi ya kujitolea. Mara kwa mara mimi na marafiki zangu hutembelea vituo vya watoto yatima au kusaidia mashirika yanayo peleka misaada ya chakula katika maeneo yaliyo athiriwa na ukame kaskazini mwa nchi. Vile vile ni nasaidia kupitia utunzaji wa mazingira. Ninapo dhiri, ninashiriki kikamilifu katika kampeni za kupanda miti na kupunguza matumizi ya plastiki. Nikiamini kwa mazingira safi ndio urithi bora unaoweza kuwaachia watoto weuu katika karne hii ya ishirini na moja. Mwishowe, mimi hutoa ushauri wa kitaalamu kwa wajasiriamali wadogo. Kwa kutumia uzoefu wangu kazini, ninawasaidia kupanga mikakati ya kibiashara na jinsi ya kutumia data kukuza biashara zao. Jambo linalo changia kukuza uchumi wa mtaa wetu.

Ninapenda zaidi hali ya hewa ya jua lenye upepo mwanana. Hapa Nairobi mchana wa aina hii unanipa uchangamfu na kufanya kazi kwa bidii. Huku upepo ukisaidia kuzuia joto lisiwe kali sana kiasi cha kunichosha. Pia mimi mpenzi wa mvua ya rasha rasha jiko jioni. Kuna utulivu fulani unaokuja na sauti ya mvua ikigonga paa. Hasaa nikiwa nyumbani nimepumzika baada ya siku ndefu ofisini. Hali hii inafanya mji uwe na harufu nzuri ya ardhi na kunipa hamu ya kunywa kikombe cha chai moto. Vile vile mimi hufurahia asubuhi yezenye baridi kiasi na ukungu. Inanifanya nijihisi mwenye nguvu ninapojiandaa kuenda kazini na ni wakati mzuri wa kuvaa koti langu ninalopenda na kuanza siku nikiwa na umakini mkubwa. Hata hivyo, sipendi sana joto kali la kupilitiliza, linaloweza kufanya ofisi iwe na joto la kukosesha starehe. Napendelea hali ya hewa inayoweza kuniruhusu kutembea nje bila jasho jingi. Ili niendelee kufurahia mwonekano wa jiji letu safi.

Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni biolojia. Inanivutia sana kuelewa jinsi miili yetu inavyofanya kazi na jinsi viumbe hai vinavyoingiliana na mazingira ya hapa duniani. Pia napenda sana sayansi ya kompyuta. Kwa kuwa mimi ni shabiki wa teknolojia. Somo hili ndio msingi wa kila kitu ninachotumia kazini leo. Kwanzia programu tunazotumia ofisini hadi mikono ya akili bandia inayobadilisha ulimwengu wetu wa elfu mbili na ishirini na sita. Vile vile, mimi huvutiwa na fizikia. Inafurahisha kuona jinsi kanuni za asili zinavyotusaidia kujenga majengo marefu ya Nairobi au jinsi tunavyoweza kusafiri kwa kasi kwa kutumia teknolojia ya kisasa ya usafirishaji. Mwishowe sayansi inanifundisha kuwa na udadisi wa utaratibu. Inanisaidia kutoamini kila jambo bila ushahidi na kunipa mbinu za kutatua matatizo kwa kutumia mantiki. Jambo ambalo ni muhimu kwa sana katika mafanikio yangu ya kila siku.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili mara tatu hadi nne kwa wiki. Katika maisha haya ya pilkapilka, nimegundua kuwa ni vigumu kufanya mazowezi kila siku. Hifio mimi hutenga muda maluma asubuhi kabla ya kuenda kazini. Siku zangu za mazowezi kawaida huwa ni jumatatu, jumatano na ijuma. Mimi hupenda sana kukimbia asubuhi na mapema ili kuchangamusha mapafu na kupata nguvu ya kuanzia siku nikiwa na akili ilio tulia. Pia siku za weekendi mimi hupenda kufanya mazoezi ya nguvu. Au kuchaza mpira wa migu na marafiki. Hii inanisaidia siyo tu kuimarisha misuli bali pia kutowa msongo wa mawazo. Nilio kusanya wiki nzima ofisini. Hata hivyo, kuna wiki ambazo kazi inakua nyingi sana na hapo mimi ujitahidi angalau kutembea kwa mikuu kwelekea kwenye kituo cha usafiri. Na amini kuwa hata harakati ndogo za mwili ni bora kuliko kukaa tu kiti kimoja siku nzima.

Mimi hupata marafiki wapya kwa kushiriki katika hafla za kijamii na kitaaluma. Kama tulivyo jadili kuhusu kupenda matamasha ya mziki, maeneo kama hayo hutoa nafasi nzuri ya kukutana na watu wenye mapendeleo wana yanayo fanana na yangu katika mazingira tulivu. Pia mimi hutumia teknolojia na mitandao ya kijamii katika mwaka huu wa ishirini na ishirini na sita. Kuna vikundi vingi vya kijiditali ni vinavyo waleta watu pamoja kulingana na mambo wanayopenda. Kama vile teknolojia au utunzaji wa mazingira. Jambo ni lalo linalo fanya iwe rahisi kuanzisha mazungumzo. Vile vile, mimi ni muumini wakuwa msikilizaji mzuri. Ninapo kutana na mtu mpya, mimi hupenda kuuliza maswali kuhusu maisha yao na kazi zao. Watu hufraia wanapoisi wanadhaminiwa. Na hii hujenga msingi imara wa urafiki, wa dhati na wa muda mrefu. Mwishowe, mimi hujaribu kuwa mkarimu wa kweli. Urafiki bora uanza kwa tabasamu na usaidizi mdogo usio na masharti. Kuwa mtu anayeweza kuaminika tangu mwanzo. Kunasaidia kuvuta watu wema wenye melengo yanayo fanana na yangu maishani.

Kupiga picha mara nyingi sana. Hasa kwa kutumia simu yangu katika ulimwengu wa sasa, picha ni njia muhimu ya kutunza kumbukumbu za matukio madogo na makubwa yanayofanyika kila siku mashani mwangu. Hua napenda kupiga picha ninapokuwa safarini au nje ya mji. Ikiwa niko kwenye mandhari nzuri ya kijani kibichi au nikiona jua likizama kule nyuma ya milima. Siwezi kuacha kupiga picha ili niweze kuikumbuka hali hiyo ya utulivu baadae nikiwa kazini. Pia mimi hupiga picha za chakula ninacho kipenda. Kama tulivyo ongelelea kuhusu muthokoi au nyama choma, napenda kupiga picha ya mlo ulio pangwa vizuri na kushirikisha kwa marafiki zangu ili kuwapa hamu ya kujaribu vyakula vya jadi. Vile vile, mimi hupiga picha za nyaraka, muhimu na vita na vitu vya kikazi. Hii inanisaidia kuwa na nakala ya haraka kwenye simu yangu. Ikiwa nitahitaji kurejea jambo fulani nikiwa mbali na kompyuta yangu au ofisini.

Mziki ninaupenda zaidi ni Afrofusion. Ninavutiwa sana na jinsi wasanii wa sasa wanavyochanganya ala za asili za kiafrika na maha, na ma, na mahadhi ya kisasa. Huu ni mziki unaonifanya nivu, nijivunie utamaduni wetu huku nikifurahia kwa mti, mtindo wa kileo. Pia, mimi ni mpenzi mkubwa wa reggae. Ninapenda muziki huu kwa sababu ya, ya jumbe zake za amani. Upendo na haki za kijamii. Kusikiliza sauti nzito ya bass, kunanisaidia kutulia na kutafakari kuhusu maisha. Sasa ni, hasa ninapokuwa na safari ndefu barabarani. Vile vile, mimi hufurahia sana bongo flavor. Huu ni mziki ambao una maneno matamu ya kiswahili na miondoko inayovutia kucheza mara nyingi mimi kusikiliza nikiwa nafanya kazi ya nyumbani au nikiwa kwenye pilka pilka za mchana ili kunipa mchangamko. Mwishowe mimi husikiliza muziki wa ala, nikiwa ofisini, nyimbo zisizo na maneno, kama zile za piano au gitaa. Hunisaidia kuwa na umakini mkubwa, ninapofanya kazi zinazohitaji kufikiri sana au ninapochambua data.

Mimi hupenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa chakula, cha jioni na marafiki wa karibu. Badala ya sherehe kubwa na yenye kelele mimi hupendelea mazingira tulivu ambapo tunaweza kupiga story. Kucheka na kufurahia milo mitamu kama nyama choma au samaki. Pia mimi hutumia siku hiyo kufanya tafakari ya kina kuhusu maisha yangu. Hua ninaandika malengo mapya na kudhamini mafanikio niliyo pata katika mwaka uliopita. Hii inanisaidia kuanza mwaka wangu mpya nikiwa na muelekeo na nguvu mpya ya ku pambana na changamoto. Vile vile mimi hupenda kujiu zawadia vitu kitu kidogo cha kiteknolojia. Iwe nikifa kipya cha kusikilizia mziki au saa ya kisasa. Mimi huamini kuwa ni muhimu kujipongeza kwa kazi ngumu ilio nilio fanya. Mwaka mzima kabla ya kuendelea na majukumu ya kila siku hapa Nairobi. Mwishowe mimi hujaribu kufanya tendo la hisani siku hiyo. Kuwa na tega mda wa rakaslimali kusaidia kituo cha watoto au kutoa msaada kwa jamii kwani na amini kuwa njia bora ya kushukuru kwa uhai ni kuwa baraka kwa wengine wanaohitaji.

Jusi ninayoipenda zaidi ni jusi ya miwa iliochanganywa na tangawizi na ndimu. Hapa Nairobi mchanganyiko huu ni maarufu sana kwa sababu unakata kiu haraka na kukupa nguvu ya papo hapo hasa mchana kukiwa na juwa. Pia mimi ni mpenzi mkubwa wa jusi ya embe. Napenda ile ambayo imetengenezwa kwa maembe mabivu na mazito bila kuongeza sukari nyingi. Ladha yake asilia unikumbusha msimu wa maembe na ni kinywaji kizuri sana kinapoandaliwa kikiwa kimepoa vizuri. Vile vile mimi hufurahia jwisi ya matunda mchanganyiko, mchanganyiko wa nanasi, shauku na chungwa huleta ladha ya kipekee ambayo ni tamu na chungu kwa mbali. Hii ni jusi yangu ya kwanza ninayochagua nikiwa kwenye mkutano wa kikazi au mawasiliano, mwishowe juisi ya ukwaju, ina nafasi ya kipekee moyoni mwangu. Ladha yake ya kipekee na badridi yake husaidia sana kupoza mwili, hasaa baada ya kula mlo mzito wa nyama choma au chakula cha hasili chenye viungo vingi.

Mimi hupenda kutengeneza au kulea nyuele zangu maramoja kwa wiki kwa kuwa mimi ni mtu mwenye shuguli nyingi kazini. Nimegundua kuwa jumamosi ya asubuhi ndio wakati mzuri wakufanya usafi wa nyuele na kuhakikisha zinakaa vizuri kwa ajili ya wiki inayofuata. Pia, mimi hutumia mafuta asilia kama ya nazi au sheabata ili kuzuhia nyuele zikatike na kubaki na unyevu. Hapa Nairobi kukiwa na upepo na vumbi ni rahisi nyuele kuwa kavu. Hivyo kupaka mafuta mara kwa mara kunanisaidia nyuele zangu kubaki na mung'awo wa afya. Vile vile mimi uwenda kunyoa au kupunguza nyuele kila baada ya wiki mbili. Napenda maonekano natifu na kitalamu. Hivyo kuhakikisha kingo za nyuele zimechongwa vizuri, kunanipa ujasiri ninapo towa mawasiliano au kukutana na wateja wapia. Mishowe mimi huwamini katika unyenyekevu. Siku situmi kemikali nyingi kali kwa sababu nataka nuyele zangu ziendelea kuwa na asili yake. Kwangu mimi utunzaji wa nyuele ni sehemu ya usafi wa mwili na unachangia kwa kiasi kikubwa jinzi ninavio jielezea mbele ya watu.

Ndiyo, ninapenda sana kukimbia kama nilivyotaja awali kuhusu ratiba yangu ya mazoezi, kukimbia ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku hapa Nairobi kwa sababu kunanipa uhuru wa kipekee na kuchangamsha akili. Mimi hupenda kukimbia asubuhi na mapema wakati hewa ni safi na baridi kipindi hiki barabara na njia za mtaani huwa tulivu. Jambo linaloniruhusu kufurahia mapumziko huku nikipanga mipango yangu ya siku kazini. Pia kukimbia ni njia yangu ya kupima uvumilivu. Hakuna hisia mzuri kama ile ya kufikia umbali uliokuwa umepanga iwe ni kilomita tano au kumi. Inanifundisha nidhamu na kunipa moyo kwa kwa kuwa ninaweza kushinda changamoto yoyote ngumu kaa nayo kutana nayo ofisini. Vile vile mimi hushiriki katika mbio za hisani. Mara kwa mara hii inanipa nafasi ya kuchangia jamii huku nikifanya mazoezi. Ni jambo la kufurahisha kukimbia na maelfu ya watu wengine kwa ajili ya malengo mema kama elimu au afya.

Ndiyo, ninapenda sana kunywa maziwa hasaa, maziwa safi ya ngombe ambayo yamechemshwa vizuri. Kwangu mimi maziwa ni kinywaji chanye lishe bora kinacho nisaidia kupata nguvu ya madini ya kalsiamu kwa ajili ya kuimarisha mifupa. Mimi hupendelea kunywa maziwa ya moto asubuhi yaliyochanganywa na chai. Hapa kunywa chai yenye maziwa mengi na viungo kama kadiamoni au tangawizi ni sehemu muhimu ya utamaduni wetu wa kuanza siku kwa uchangamfu. Pia, mimi ni mpenzi wa maziwa lala. Napenda kunywa maziwa lala baridi wakati wa mchana. Hasaa nikiwa nakula mlo wa ugali na sukuma wiki au nyama ladha yake ya uchachu kidogo huleta ladha ya kipekee na kusaidia mmengenyo wa chakula. Vile vile wakati mwingine mimi hutumia maziwa ya mimea kama maziwa la kozi, la lozi, nikiwa nataka kubadilisha ladha. Hata hivyo, maziwa asilia ya ngombe hubaki kuwa chaguo langu namba moja kwa sababu ya ladha yake nzito na asilia.

Huchaji simu yangu mara moja au tu kwa siku. Kawaida ni kawaida nyakati za usiku nikiwa nimelala. Mwaka huu teknolojia ya betri imeboreka sana. Hivyo chaji huweza kunifikisha hadi jioni bila kuhitaji kuongeza nyingine nikiwa kazini. Hata hivyo, ikiwa ninasiku yenye mikutano mingi ya video au nikitumia GPS kwa muda mrefu nikiwa safarini, mimi huongeza chaji kidogo mchana kwa dakika kumi na tano. Chaji za haraka za sasa zinauwezo kujaza betri kwa pasi kubwa. Kwa upande wa kompyuta yangu, mimi huichomeka kwenye umeme ni napokuwa ofisini pekee. Hii inanisaidia kuhakikisha kuwa ninanishati ya kutosha wakati wakufanya uchambuzi wa data na pia inalinda afya betri kwa kutoifanya iishe kabisa mara kwa mara. Vile vile mimi ni mwaangalifu sana kutochaji kifaa kupita kiasi. Mara tu kikifika asilimia mia moja, mimi hukichomua hili kuzuia joto kali ambalo linaweza kuharibu uwezo wa betri bada muda mrefu. Jambo linalo saidia kukaa na kifaa kimoja kwa miaka mingi.

Mimi hupendelea zaidi mwanga wa kati na laini. Hasa nikiwa nyumbani jioni. Mwanga huu unasaidia kutuliza macho na akili baada ya kukaa siku nzima ofisini nikitazama vioo vya kompyuta vyenye mwanga mkali wa kidigitali. Hata hivyo, ninapokuwa kazini au nikisoma. Mimi hutumia mwanga mkali na mweupe. Mwanga huu ni muhimu kwa sababu unanisaidia kuona vizuri maelezo madogo kwenye nyaraka na unazuia hali ya kusikia uongozi au uchovo wa macho. Ninapofanya kazi zinazohitaji umakini mkubwa. Vile vile mimi ni mpenzi wa mwanga asilia wa jua. Ninapokuwa nyumbani mchana. Mimi hupenda kufungua madirisha makubwa ili kuruhusu mwanga wa jua uingie ndani. Hii ina haisaidii tu kuona vizuri, bali pia huleta nishati chanya na mchanga mako ndani ya nyumba. Mwishowe, wakati wa usiku kabla ya kulala, mimi hutumia mwanga hafifu sana. Hii inauandaa mwili wangu kwa ajili ya mapumziko na inasaidia kutengeneza mazingira ya amani yanayofanya nisinzie haraka bila usumbufu wa mwanga unauma macho.

Ndiyo, ninapenda sana kupiga gitaa la acoustic. Kuna kitu cha kipekee kuhusu sauti ya nyuzi za gitaa, kinacho nifanya nijihisi mtulivu. Na ni njia nzuri ya kuelezea hisia yangu kupitia muziki bila kuhitaji maneno mingi. Mimi hupendelea kupiga gitaa nyakati za jioni baada ya kumaliza majukumu yangu. Ni hobby inayo nisaidia kali akili yangu kupumzika kutokana na namba na data za ofisini na kuniruhusu kutumia upande wangu wa ubinifu na sanaa. Pia, mimi ni mwanafunzi wa piano. Ingawa bado sijabobea kama kwenye gitaa najifunza kupiga nyimbo rahisi za klasiki na jazz. Piano inanifundisha uvumilivu na utaratibu wa mikono yote miwili. Jambo ambalo ni mazoezi mazuri kwa ubongo. Vile vile mimi huamini kuwa kupiga chombo cha muziki ni lugha ya kimataifa. Wakati mwingine mimi hujumuika na marafiki zangu, wanaoimba na tunatengeneza mazingira ya furaha na husi shirikiano ambayo huimarisha urafiki wetu kupitia sauti na midundo.